Zana za dijiti ambazo nazitumia kila siku ila sijalewa dijiti ina maanisha nini katika hii swali ila kwangu naweza nadhania ni zana za kidijitali kama vile simu au tarakilishi huwa navitumia kila siku. Kwa kufikiria kwangu, nadhani unaulizia kuhusu zana za kidijitali ambazo nazitumia kila siku huwa viko mingi lakini sana sana natumia simu, tarakilishi, na redio ya kidijitali hivyo tu, hivyo ndio vitu ambavyo navitumia sana ila viko mingi lakini hivyo ndio navitumia sana sana. Ni kama siku haiwezi isha bila mimi kuvitumia.

Njia ya usafiri, njia ya usafiri ambayo na utumia kila siku ni kutembea, huwa natumia pikipiki pia huwa natumia gari sasa inalingana ni wapi na safiri nikienda na pia inalingana na mpango wangu wa kila siku. Kuna mahali nikienda lazima nitumie gari au pikipiki na kuna mahali nikienda haina haja nitumie pesa kufuta gari au pikipiki naweza enda kwa miguu.

Kifaa changu kama hichi simu ama ama tarakilishi, laptop huwa na chaji kama mara moja kwa siku ama labda kama ni na kazi nyingi sana za kufanya na weza kuhi charge mara kama tatu ama mbili kwa siku ila haipitagi tatu asa inalinga ni kazi gani nahitaji kufanya na hivyo vifa kama simu kama simu au tarakilishi ila kama hakuna kazi huwa naweza kaa kama siku mbili bili kuchaji siku mbili au siku tatu iyo ni kama sina kazi nyingi sana za kufanya na sana sana huwaga ni wikendi wikendi sinanga kazi mingi za kufanya ila ikifika katikati ya wiki kwanzia jumatatu huwa nachaji kama marambilia u maratatu kwa siku.